Ndiyo ninatumia mfumo wa salama wa vidole kwa sababu na ona ni njia rahisi ya haraka na salama kulinda simu na taarifa zangu binafsi. Kutumia alama ya kidole hunisaidia kufungua simu kwa sekunde chache bila kuhangaika kukumbuka neno siri ndefu. Hasa nikiwa kazini au nikiwa na haraka. Pia nahisi mfumo huu ni salama zaidi kwa kuwa alama ya kidole ni ya kipekee na si rahisi kwa mtu mwingine kuitumia bila ruhusa yangu. Mbali na hilo, napenda ukweli kwamba teknolojia hii inanipa faraga zaidi kwa kuilinda picha ujumbe na taarifa muhimu za kikazi. Ingawa bado ninaweka nenosiri la ziada kama njia mbadala. Alama ya kidole ndio ninayo itumia zaidi kila siku na kwa urahisi na usalama wake.

Kazini nimepata mafanikio kadhaa ambayo yameni jenga kitaaluma na kunipa kujiamini zaidi katika kazi ninayo ifanya. Kwanza, nime fanikiwa kuboresha usahihi na uajibikaji katika majukumu yangu ya kila siku kwa kuhakikisha kumbukumbu, vipimo na tarifa zina andikwa kwa kuhakikiwa kwa umakini bila makosa makubwa. Pia nimejifunza kufanya kazi kwa kuzingatia viwango na taratibu zinazowekwa, jambo ambalo lime changia kuboresha ubora wa kazi na uaminifu kutoka kwa wasimamizi wangu. Kupitia uzoefu wa vitendo, nimeongeza uwelewa wangu wa mfumo wakazi, usalama na udhibiti wa ubora na nimeweza kufanya kazi vizuri na wenzangu kama timu. Zaidi ya hayo nimekuwa nikikabidhiwa majukumu zaidi kwa sababu ya nidhamu uaminifu na uwezo wangu wa kujifunza haraka. Hali ambayo inaifanya ni jione ninakuwa na kusonga mbele kitaaluma kila siku.

Kama ningepata na fasi, ningependa sana kutembelea Fort Jesus huko Mombasa kwa sababu ni sehemu yenye historia kubwana inaonesha wazi safariya utamaduni, biashara na ukoloni katika pwaniya Afrika mashariki. Ningependa kuona kwa macho yangu majengo ya kale, sila haza zamani na mpangilio wangome ulivyo kuwa ukitumika kulinda mji na njia za biashara baharini. Kutembelea eneo hilo, kunge nisaidia kuelewa kwa kina historia ya waarabu, wareno na waingereza na jinsi walivyoadhiri maisha. Lugha na utamaduni wa Kenya ya leo. Pia ningefurahia kusikiliza simuliziza kihistoria na kuona mabaki ya nayoonyesha jinsi watu wa zamani waliishi na kupambana kwa kulinda maslahi yao kwangu kutembelea mahali paki historia kama hapo. Sio tu matembezi bali ni somo hai la historia na utambulisho wangu.

Ndiyo ninapenda kula popconi ni kwa sababu ni chakula chepesi, kinacho niburudisha na kunifanya nijisikie huru hasa ninapokuwa napumzika au nikitazama filamu. Napenda harufu yake inapatoka ikiwa bado moto na ladha yake rahisi inaweza kubadilisha kwa chumvi kidogo au siagi kulingana na hali ya moyo. Popcorni hunifaa pia kwa sababu si chakula kizito hivyo naweza kukila bila kujisikia kushiba sana au kulegea. Wakati mwingine nikikaa na marafiki ya familia kwa kuwa huni huongeza furaha na mazungumzo kwa sababu ni rahisi kugawana. Kwa ujumla ni aina ya vitafunwa vinavifurahia kwa utulivu na burudani bila maandalizi magumu.

Ninapopatana na kazi za dharura, kwanza hutulia na kujipanga haraka ili kuepuka kufanya maamuzi ya pupa, huanzia kwa kutambua kilicho cha muhimu zaidi na athari yake, kisha naweka kipaombele kwa wazi inayohitajika kushughulikiwa mara moja. Ninawasiliana mapema na wahusika kama wasimamizi ya wenzangu ili kuhakikisha tunafanya kazi kwa pamoja na taarifa hazikosi. Pia hutumia ujuzi na uzoefu niliopata kazini kufanya maamuzi ya haraka lakini yenye maantiki. Huku nikizingatia usalama na taratibu za kazi baada dharura kupita kilichotokea ili kujifunza na kuboresha jinsi ya kushughulikia hali kama hiyo siku zijazo. Jambo linalonisaidia kuwa tayari zaidi na kujiamini katika mazingira ya shinikizo.

Mimi nipenda kukaa na familia yangu na kutumia munda kwa kufanya mambo ya naya tuleta karibu na kutunjika kihisia. Mara nyingi kufrahaia kukaa pamoja, tukizungumuza, tukicheka na kushirikiana kuhusu mambo ya kila siku. Kwa ni hilo hunipa amani na furaha ya kipeke. Pia napenda kula pamoja na kushiriki shuguli ndogo kama kutazama runinga, kutembea na kushiriki sharehe za kifamilia. Kwa sababu hunifanya nijisikie kuwa sahemu ya kundi lenye upendo na msaada. Wakati mwingine napenda kuwasaidia au kushauriana nao kuhusu changamoto mbalimbali, jambo li naloyimarisha mshikamano yetu. Kwa ujumla, muda ninaotumia na familia yangu ni muhimu sana kwangu kwa sababu hunipanguvu motisha na msingi imara wa maisha yetu kama familia.

Ninaposhirikiana na timu kwa kusikiliza na kuheshimu mawazo wa kila mmoja ili kuhakikisha kila mshiriki anajisikia kudhaminia. Najitahidi sana kuwasiliana kwa uwazi kushiriki taarifa muhimu kwa wakati na kuuliza maswali pale ninapohitaji ufafanuzi ili kuepuka makosa au mkanganyiko. Pia napenda kutoa msaada pale ninapoweza hasa pale kazi inapoonekana kuwa nzito kwa mwenzangu. Kwa sababu naamini mafanikio ya timu yanategemea ushirikiano wa kweli. Ninazingatia ratiba na majukumu yangu ili nisimuangushe yoyote na pale changamoto zinapojitokeza hushiriki suluhisho kwa utulivu na heshima. Kwa kufanya hivyo ninachangia mazingira mazuri ya kazi yanayojenga uaminifu, mshikamano na matokeo bora kwa timu yote nzima.

Ningependa rangi ya chumba changu kwa ukuta iwe rangi ya nyeupe ama bluu ya anga. Kwa sababu inafanya chumba kuwa safi tulivu na kunipa hisia ya utulivu. Nyeupe hutoa mwangaza zaidi na kunifanya nijisikie chumba ni pana na safi. Huku bluu ya anga ikileta amani na kusaidia kupunguza msongo wa mawazo baada ya siku yenye shughuli nyingi. Pia rangi hizi ni rahisi kuainisha na fanicha au mapamba mengine na kunipa uhuru wa kubadilisha mitindo bila kulazimisha mabadiliko makubwa kila wakati. Kwa ujumla, napendelea rangi zinazotoa hisia nzuri na za kupumzika ambazo huchangia kuwa na mazingira mazuri ya kukaa na kufanya kazi ndani ya nyumba.

Wiki yangu ya kazi ni naipanga kuanzia mwanzo wa wiki ili kuhakikisha nafanya kila kitu kwa mpangilio na kwa wakati unaofa. Hu mpangilio unajumuisha kupanga majukumu muhimu, vikao, ratiba na darura na muda wambapo mziko ili nisishindwe na shinikizo. Kila siku kupanga kulingana na uzito wa kazi. Na napima maendeleo mwishoni mwa siku ili kuona ni nini kimekamilika na kipi hakijakamilika. Kuhamasisha au kupewa kipambele zaidi hii inanisaidia kuboresha ufanisi wangu. Kudhibiti muda vizuri na kuhakikisha kila kitu kinashughulikiwa bila kusahaulika au kuchelewa. Kwa njia hiyo wiki yangu inakuwa na mpangilio mzuri. Na naweza kushughulikia majukumu yangu kwa amani ya akili.